Nigepeda kujifunza zaidi kuhusu ujuzi wa kifudi kama vire programming au uudaji programu za simu kwa sababu dunia inazidi kuwa ya kidigitali kujua jinsi ya kutegeneza apps au webisaiti kunaweza kunisaidia kutoa suruhisho kwa matatizo harisi katika jamii na pia kufungua funsa nyigi za ajira au biyashara. Pia ningepeda kujifunza lugha mpia kama kifaransa u kijapani kwa sababu lugha huleta watu pamoja na inaenza kusaidia katika mawasiriano ya kimataifa hau hata kusafiri.

Mazoezi ya mwili ni moja na ya njia bora za kudumisha afya ya mwili na akili Na wengi wetu tunajitahidi kuyafanya mara kwa mara Kadili tunavyoweza kwa upande wangu napendelea kufanya mazoezi ya mwili angalau mara nne hadi tano kwa wiki Na najitahidi kuhakikisha nakuwa sehemu ya ratiba yangu ya kila siku Hizi lazima iwe mazoezi kali sana Wakati mwingine ni kutembea kwa haraka kukimbia kwa dakika kufanya yoga nyumbani au ata kucheza muziki kwa nusu saa jambo muhimu ni kuwa mwili unaendelea kusonga.

Na penda kuongea kwa sababu ni njia ya haraka na ya moja kwa moja na ya kujieleza Kwa kuongea unaeza kuwasilia hisia zako, kueleza mawazo ya kwa uwazi na pia kuwasiliana kwa ufanisi Zaidi hasa ukiwa na watu ana kwa ana Kuna nguvu furani ya kipekee katika sauti sauti huleta uhai kwenye maneno na husaidia kubjega uhusiano wakaribu na wengine Lakini pia kuandika kwa uzuri wake ninapenda kuadika hasa ninapotaka kufikilia na kwa kina au kuwasirisha wazo kwa umakini zaidi.